Ndiyo, napenda mvua. Mvua hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani, pia hunipa muda wa kutafakari kupumzika na kupanga mambo yangu vizuri. Zaidi ya hayo, mvua ni muhimu sana kwa mzingira na kilimo kwa sababu husaidia mimea kukua na maisha ya iendelee.

Napenda sana sanaa za uchoraji na michoro hasa zile zinazo husiana na rangi na maumbo. Sanaa hu nipa nafasi ya kujieleza, kuhusia, kihisia na kiakili na kunisaidia kutafakari na kuelewa dunia kwamtazamo tofauti. Pia napenda kusanaa ya mziki na uchezaji kwa sababu uchangia furaha, ubunifu na mshikamano wa kijamii. Kwaujumla napenda sanaa yoyote inayoni ruhusu, kujieleza, kujifunza na kuimarisha ubunifu wangu.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni Rich Dad poor dad cha robert kiyosaki napenda kitabu hiki kwa sababu kinanifundisha mambo muhimu kuhusu fedha uekezaji na jinsi ya kufikiria kibiashara badala ya kutegemea mshahara tu. Badala ya kutegemea mishara tu. Kitabu hiki ni si hadithi tu. Si hadithi ya fantasy. Bali ni mchangangiko wa historia ya maisha na utafiti wa mtazamo wa kifedha. Jambo linalonifanya nifikirie kwa kina. Kuhusu maisha yangu ya kifedha. Na mstakabali wangu. Mhusika aliyapendelea zaidi ni aliopendelea zaidi ni mhusika niliyependeleza hidi ni kiyosaki mwenyewe kwa sababu anashirikisha ujuzi na uzoefu wake kwa njia za kuelewa na yenye motisha. Ananifunza jinsi ya kuwa na mtazamo wa kibunifu na wa biashara na jinsi ya kushughulikia changamoto za kifedha. Nilikushauriwa kusoma kitabu hiki na shikamani wangu wa karibu ambaye aliona kwamba kunisaidia kuboresha uelewa wangu wa maswala ya kifedha na uekezaji uwekezaji. Ndipo nilipoanza kutafiti mawazo ya kiyosaki na kueka maana ya kujitegemea kifedha. Bila shaka nilipenda kusoma kitabu kingine cha muandishi huyu. Kwa sababu naona ni naona una ujuzi wa kipekee katika kuendeleza maswala ya kifedha na njia rahisi yenye motisha na yenye manufaa kwa kila mtu anayetaka kujijenga kimaisha.

Nam mimi hujaribu kufuata matukio ya kimataifa kadri inavyowezekana. Napenda kufahamu kinachoendelea duniani. Hasa katika sekta za uchumi, teknolojia, elimu na siasa kwani, kuna nisaidia kuwa na mtazamo mpana na kuelewa mabadiliko yanayoweza kuathiri maisha yangu, kazini.

Nitapoulizwa napenda kununua nini zaidi, jibulangu huwa pana na linakisi mchanganyiko wa mahitaji ya kila siku misal, maslahi, binafsi na malengo ya muda, muda mrefu. Kwa ujumla, napenda kununua vitu vilivyoongeza dhamani halisi katika maisha yangu. Iwe ni kwa matumizi ya sasa kujifunza au kuboresha ustawi wangu wa baada ye. Kwa kwanza kabisa, vifaa vya kiteknolojia vinachukua nafasi kubwa katika ununuzi wangu. Hii ni pamoja na simu ya kisasa, kompyuta, vifaa vya mtandao na kosek za kila zake kama vile vichwa vya sauti.

Ninaboreshaji mchakato ya kazi kwa utenda kazi wa kimkakati au hatua za kazi za kina ili kuhakikisha kila kitu kina pita kwa ufanisi zaidi. Muda unaotumika vizuri na matokeo ni bora. Hapa ni jinsi inavyofanya hivyo. Kwanza kuchambua kwa kuelewa mchakato uliopo. Kwanza huanza kwa kuchambua hatua zozote za kazi. Hii inahusisha, kutambua kila hatua, nani anayehusika, muda unaochukuliwa na changamoto zinazo jitokeza. Kutokana na chambuzi, uchambuzi huu inaona sehemu, zinazo hitaji muda, zinazo poteza muda, zinazo changia makosa. Au zihazileti dhamani ya kutosha. Pili, kueka malengo wazi na vipimo baada ya kuchambua, kueka malengo ya kuboresha mchakato. Hii inaweza kuwa kupunguza muda utelekezaaji, kuongeza ubora au kuboresha ushirikiano kati ya timu. Kwa hili, kwa kila lengo, ninaweka vipimo vya mafanikio ili kutambua iwapo mchakato umeboreshwa kikamilifu. Tatu, kuondoa hatua zisizo na thamani. Mara nyingi mchakato una hatua zisizo na maana au zinazo urudisha kazi bila tija. Hizo hufutuwa au kupangwa upya ili kuondoa upotevu wamuda na raslimali ili, hii husaidia kila mtu kufanya kazi yake yenye tija na kuongeza ufanisi wa jumla. Kujaribu mbinu mpya na teknolojia napenda kuangalia zana za kidigitali. Kwa mfano kutumia Excel, Database au zana za AI Kurahsisha hesabu, kuchambua au reporti kuna punguza, makosa au kuongeza kasi ya kazi.